Neno tano linamaanisha nambari tano katikati katika hesabu ya kawaida. Ni mojawapo ya nambari za msingi zinazotumika kuhesabu kuorodhesha au kuonyesha idadi ya vitu.

Neno hongera linamaanisha maneno au kauli zinazotumika kuonyesha pongezi, shukurani, au furaha kwa mtu kwa sababu ya mafanikio au jambo zuri alilofanya.

Neno meza linamaanisha kifaa cha samani kiricho na uso unao kaa wima na miguu kinachotumika kuweka vitu chakula au kufanya kazi juu yake.

Neno "ndugu" lina maana mbalimbali kulingana na muktadha. Lakini kwa kawaida linahusiana na uhusiano wa damu, urafiki au mshikamano wa kijamii.

Neno asante sana ni msemo wa kiswahili unaotumika kueleza shukrani kubwa au kuthamini jambo fulani.

Usemi wa kiswahili unaotumika kuomba mtu afanye au aseme jambo tena kwa sababu huenda haujasikika, haueleweki au hauitaji udhibitisho.

Neno "uchambuzi" ni neno la Kiswahili linalohusiana na kitendo cha kuchambua, kufanya tafsiri. Au kuangalia jambo kwa undani ili kuelewa sehemu zake, maana yake au matokeo yake.

Neno kijani ni neno la kiswahili linalo husiana na langi, mazingila na mara nyingi tabia au hali ya kitu.

Meneja nineno la kiswaili inalo tumika kuelezea mtu anaye simamia kuratibu au kusimamia shuguli rasilimali au watu katika shirika au kampuni.

Mume ni neno la kiswahili linalohusiana na wanaume walioko katika ndoa.

Andika kitenzi cha Kiswahili kinachoashiria kitendo cha kutumia peni, kalamu, kipenyo au kifaa chochote cha kuandika ili kuwasilisha maneno, namba au alama kwenye karatasi. Au kifaa kingine.

Ubora ni neno la kiswahili nalohusiana na hali ya kuwa bora, bora kuliko vingine au kiwango cha juu chadhamani uwezo au sifa.

Uongozi ni neno la kiswaihili nalohusiana na kitendo hali au uwezo wakuongoza watu la silimali au shuhuli hili kufanikisha malengo mfulani.

Kusini ni neno la Kiswahili linalohusiana na mwelekeo wa kijiografia au sehemu ya dunia.

Hoteli ni neno la kiswahili linalo husiana na mahali panapotoa huduma za malazi, chakula na mara nyingine burudani kwa wageni au abiria.

Ofisi ni neno la kiswahili inalo husiana na mahali pa kazi ambapo shuguli za kibiashara selikali hau taasisi zinashuguilikiwa.

Mara kwa mara ni usemi wa kiswahili unao tumika kuelezea kitendo kinacho fanyika kwa kujirudia kwa muda wa mara kwa mara au kwa usio wakawaida lakini unajirudia.

Samahani ni usemi wa kiswahili unaotumika kuomba msamaha kuonyesha shukrani au heshima au kuomba huruma.

Ngao ni neno la kiswahili linalohusiana na nguo ya sura ya kipekee inayovaliwa na kuvalishwa kwa hafla maalum au kwa shughuli za kila siku kulingana na aina yake.

Nywele ni neno la kiswahili linalo husiana na uvipande vya nyuzi vinavyo kuwa kwenye kichwa uso au sehemu nyingine za mwili wa binadamu na wanyama.

Ushirikiano ni neno na kiswahili linalo husiana na kitendo au hali ya kushikilia na kufanya kazi pamoja au kuungana kwa madhumuni fulani.

Saa ngapi ni usemi wa kiswahili unao tumika kuuliza wakati au muda kitu kinacho tokea. Ni swali linalo husiana na saa za saa dakika au wakati wa tukio fulani.

Sakinisha ni kitenzi cha kiswahili kinacho washiria kitendo cha kufanya mtu au kundi kuwa mtulivu kuondoa hufu hasila au msongo wa mawazo.

Kituo ni neno la kiswahili inalohusiana na mahali maalumu ambapo shughuli fulani hufanyika au watu wana kusanyika.

Mauzo neno la Kiswahili linalohusiana na kitendo cha kuuza bidhaa au huduma au jumla ya bidhaa, huduma zinazouzwa.

Neno viatu katika lugha ya kiswahili linahusiana na viazu au vifaa vinavyo valiwa kwenye miguu ili kulinda kufunika au kufanya miguu iwe rahisi kutembea.

Sikio ni neno la kiswahili linalohusiana na sehemu ya mwili ya binadamu au wanyama inayo tumika kusikia sauti.

Lakiswahili linalo husiana na chakula cha kie uvu mara nyingi kinachotengenezwa kwa maji, mboga, nyama, samaki au viungo vingine na kikiwa sehemu ya chakula cha msingi au kitafunwa.

Mguu ni neno la kiswahili inalohusiana na sehemu ya chini ya mwili ya binadamu au wanyama inayotumika kutembea, kusimama na kushika usawa.

Mshahara, ni neno la kiswahili rinalo husiana na malipo au fedha sinazo tolewa kwa mtu kwa kazi anazofanya mara kwa mala kama vile kila mwezi au wiki.

Barua pepe ni neno la kiswahili linalohusiana na ujumuisho wa teknolojia unaowezesha kutuma na kupokea ujumbe kwa njia ya mtandao wa kompyuta badala ya kutumia barua ya kawaida.

Uwanja wa ndege ni neno la Kiswahili linalohusiana na sehemu maalum inayotumika kwa ndege kutua na kuruka. Pamoja na shughuli zinazohusiana na usafirishaji wa abiria au mizigo.

Gari ni neno la kiswahili linalo husiana na kifaa cha usafirishaji kinachotumika kusafirisha watu au mizigo. Maranyingi kinachopaswa kuendeshwa kwa injini.

Maji ni neno la kiswahili linalohusiana na kinywaji cha kieuvu, safi na cha asili ambacho kinapatikana katika mito, mabwawa, maziwa au mvua na ni muhimu kwa maisha ya viumbe hai.

Mundo wa mwisho ni usemi wa kiswahili unao usiana na wakati wa mwisho uliowekwa kwa jambo fulani kufanyika au kukamilika. Utumika kuonyesha kipindi cha mwisho cha kufanya jambo kabla ya kuchelewa au kutolidhisha.

Swali linalohusiana na mpango wa kazi, shughuli au mpango maalum unaopangwa kufanikisha lengo fulani.

Mbaya ni kielezo au sifa kinachotumika kuelezea kitu kitendo au hali ambacho si kizuri au kisichofaa. Kinaashiria ubaya madhara au hali isiyopendeza.

Kwaheri ni neno la kiswahili linalotumika kuonyesha kuaga au kuondoka kwa mtu kwa heshima na salamu nzuri.

Jana ni neno la kiswahili inalotumika kuelezea siku iliyopita mara moja, yani siku moja kabla ya leo.

Mkataba ni neno la kiswahili linalo maanisha makubaliano rasmi katika kati ya pande mbili au zaidi. Mara nyingi yanaliyoandikwa ambapo kila upande unakubaliana na masharti fulani.

Nyama ni neno la kiswahili linaloweza kuwa na maana kadhaa. Maana ya kwanza ni sehemu ya mwili wa wanyama au binadamu. Maana ya pili ni chakula kilichotokana na wanyama. Maana ya tatu ni kielezo cha nguvu au uhai.

Nakupenda ni usemi wa kiswahili unaotumika kuelezea hisia za upendo, shauku au mapenzi kwa mtu mwingine. Inaashilia uhusiano wa kihisia au kipekee wa mtu mmoja kwa mwingine.

Jua kali linaweza kueleweka kwa njia mbili maana ya kwanza kwa muktadha wa kimazingira au sayansi na maana ya pili kwa muktadha wa methali au medhapo.

Kushindana, neno la Kiswahili linalomaanisha hali au kitendo cha kushindana, kupigania nafasi. Au kupima uwezo kati ya watu, makundi au vyombo mbalimbali.

Nadra ni neno la kiswahili linalotumika kuelezea kitu ambacho ni nadra cha kipekee au si cha kawaida.

Kwa hakika, ni usemi wa kiswahili unawatumika kuonyesha uhakika, hakika au uhakiki wa jambo fulani.

Jitunze ni neno la kiswahili ambalo linatokana na kitenzi tunza. Linapotumika katika hali ya kurejesha nafsi maana yake ni kujijali au kujilinda wewe mwenyewe.

Timu inamaanisha kundi la watu wanaofanya kazi kwa pamoja ili kufikia lengo fulani.

Neno "baridi" lina maana pana katika lugha ya Kiswahili, likirejelea hali ya joto kuwa chini au kukosekana kwa joto.

Neno nakiri ni kitenzi cha kiswahili kinacho maanisha kutoa au kuandika kitu kutoa kwenye chanzo kimoja kuenda kingine ili kupata nakala inayofanana.

Mei ni jina la muwezi wa tatu katika kalenda ya huu ni muwezi unaofuata baada ya aprili na unatangulia muwezi wa juni.

Neno malipo ni jina linalotokana na kitenzi lipa. Kwa ufupi, malipo ni kitu chochote kinachotolewa kama faida au fidia ya bidhaa ilionunuliwa, huduma ilio pokelewa au deni ilio lipwa.

Folda ni neno la Kiswahili ambalo limetoholewa kutoka neno la Kiingereza "folder", na linarejelea kifaa au mfumo. Unaotumika kuhifadhi na kupanga nakala, karatasi au faili ili ziwe katika mpangilio mzuri na salama.

Hasara ni neno linalo maanisha hali ya kupoteza kitu chenye dhamani kupungua kwa faida au uharibifu unaotokea katika biashara mali au maisha ya mwanadamu.

Februari ni jina la muwezi wapiri katika kalenda, huu ndiyo muwezi mfupi kuliko miezi yote ya mwaka.

Benki ni jina la tahasisi ya kifedha ambayo imedhirishwa kishelia kupokea amana za fedha kutoka kwa watu na kutoa mikopo.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

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumbani. Kuna njia nzuli ya kutembea huko. Ina miti mingi, nitachukua maji, nisikauke. Labda, nitakutana na jirani zangu, tutaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamuka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuli.

Lazima niandaye orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tutahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku. Nitanunua kabiji, kaloti na vitunguu. Nyama kawa wiki moja nadhani kilo mbili zitatosha. Samaki pia mzuri tutakula siku mbili au tatu. Mayai ni muhimu kwa watoto. Nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto, mchungwa na maembe yapo sokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha? Hebu nihesabu labda shilingi elfu kumi zitatosha. Nikienda asubuhi mapema, nitapata vitu vipya na bei nzuri.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi, gari lina tatizo kidogo la mafuta, inakula sana, basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingine baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu alive mgonjwa. Ni lazima nipigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Nahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha, nisikosahau kitu chochote.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

Paka wangu anahitaji chakula. Amekua kilia tangu wa subuhi. Nimempa chakula cha jana, lakini anataka kipya. Kuna samaki kidogo jikoni, nitampa kidogo. Yeye atapenda samaki sana. Atafurahia. Lazima nimwekee maji safi pia. Nimemuona akinywa kutoka kwenye birika la maua. Paka ni wanyama safi sana. Wanajitunza wenyewe lakini, nahitaji kusafisha sanduku lake la mchanga leo. Yeye ni rafiki yangu mzuri. Ananipenda sana. Anapokaa kwenye vitu yangu. Naona anapumzika kwa amani. Wanyama, wa majumbani ni baraka.

Timu yetu inaaza mradi mpya wiki hii. Ni mradi mkubwa. Tutahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninaapenda sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliyozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wezangu hawa. Ni watu wazuri, lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu, ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri. Tunajifunza pamoja.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

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuna tatizo la taratukimu katika mfumo wetu. Wote tunajalibu kutatua llakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu upole sijui zaidi. Ninahitaji muda wakufikilia. Lakini msisitizo wanaonipa unazidi. Ntachukua pumziko kidogo. Nifike kisimani ninywe nye maji. Labda akili itakua wazi badaye. Niombe mwenzangu anisaidie kuangalia kazi za watu wa wili ni halaka zaidi. Natumaini, kesho mambo yatakua bora. Leo ni siku ya changamoto tu.

Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri wa kupanda mboga shambani. Nitapanda mahidi na maharagwe wiki hii, ardhi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itanisaidia ni mimea huku kukua haraka. Ninahitaji kununuwa mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina nzuri. Ina zaa sana msimu huu ni wa kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yata tutaisaidia familia nzima. Tuta kuwa na chakula cha kutosha.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

Ninatamani kusikiliza mziki leo, ni ya aina gani inafaa? Labda mziki wazamani ule wa baba zetu, ni nyimbo mzuri za taarabu. Zinazobadilisha moyo au, nisikize rumba, inafurahisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wa kupendeza. Niusikilize ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo ukiwa na huzuni. Muziki unakuondolea. Kukiwa na furaha unakuongezea. Leo nina hisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafurahia bila aibu.

Ninahitaji kuwa na tijia zaidi kazini. Siku hizi ninafanya kazi kwa muda mlefu lakini sifanyi mengi. Labda ninazisumbua sana. Ninahitaji kuandika olodha ya mambo ya kufanya pikila asubuhi. Nitafanya kazi muhimu muanzo kabla akili haijachoka. Nitazima balua pepe kwa muda, siwezi kuangalia kila dakika. Nitajiwekea muda wa kufanya kila kezi, kila kazi. Dakika thelathini au saa moja, kisha nitapumzika kidogo. Dakika kumi, nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu. Usithani mtandao nitauzima kwa makati wa kazi nathani mikakati hii itanisaidia. Nitajaribu wiki hii nione matokeo.

Kununua vitu mtandaoni ni lahisi sana ni hatali pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakuenda ukiangiza vitu usivyo vihitaji. Gharama inakua kubwa muishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Tengeneza olodha ya mahitaji makabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tu virivyo kwenye olodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia niinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mana nyingi, kuna shuka tofauti kubwe. Pia, nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busala. Ntajihadhali.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

Jee, kazi hii ndiyo nitakayo fanya miaka mingi ijayo? Ninafikilia mabadiriko ya kazi. Napenda kazi yangu, lakini naona hakuna maendeleo. Nimekua hapa miaka mitatu, bado nafanya kazi ile ile. Jee, niombe kuhamishwa idara nyingine? Au nitafute nyafasi mpya katika kampuni nyingine. Lakini kubadilisha kazi ni hatali, hapa nimejua watu na mchakato, ninajua kila kitu. Mahali pengine nitaanza mwanzo otena, lakini mshahara zaidi na nafasi ya kukua ni muhimu. Ninahitaji kufikili kwa makini, labda nitazungumza na meneja wangu, nione kama kuna fulsa za maendeleo, niombe msaada wa karibu yangu pia.